Likizo yangu ya ndoto ni kwamba ningependa kutembea upande wa Zanziba. Na pia ningepata fursa, nifike Paris, kule Faransa. Labda Zanziba ningependa kutembea kule fukweni, na pia nikaweze kwenda kuogelea kwenye zile bichi za kule maanake huwa zinapendeza. Hufanya huko pia labda nikienda mapumziko, maanake ni likizo, ningependa kupumzika. Na kama kwa kusafiri, ningependa kusafiri na mchumba wangu. Maanake, yeye ndiye mtu ambaye, tukiwa pamoja nahisi kwamba nimetulia. Safari tu ya, ni likizo ya kupumzika.

Ya, naam, mi ningependa kupiga chombo cha muziki sana sana chombo ambacho ningependa kupiga ni kinanda ama piano ili kuna hizi wengine wanaijua kama keyboard. Hicho ndo kinanda ambacho ningependa kucheza ama chombo cha muziki ambacho ningependa sana kucheza.

Ndiyo, mimi nafuata matukio ya kimataifa kwa mfano kama tukio ambalo linaendelea kwa hivi sasa la marekani kuingilia upande wa Nigeria. Kama kuamkia leo, kwamba walirusha makombora, walishambulia upande ule wa Nigeria, ushambulia wale magaidi. So mimi napenda sana kufuatilia. Na pia nilifuatilia mambo ya kimataifa kama vile kwa mfano aliyekuwa mmiliki wa klabu ya Chelsea Kuambiwa alipe bilioni mbili kwa Ukraine na taifa la uingereza hayo ni mambo napenda kufuatilia sana.

Ushirikiano katika timu ni jambo la msingi sana kwa sababu gani iyo. Wachezaji wakiwa hawaelewani hawana ushirikiano katika timu. Hii inaletanga mkanganyiko wakati wa mchezo ama wakati wa mchuano. Unapata wachezaji hawaelewani na pia maneja pia. Manake maneja ndio kiungo muhimu katika timu. Kama haelewani na wachezaji wake hapo kuna tatizo.

Maoni kutoka kwa wengine ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake ila kuna maoni ambayo sipendi yakivuka mipaka. Sawa nitaskiza mtu maoni yake maana kila mtu ana uhuru ila maoni ya mtu yasi kiuke mipaka.

Kukamilisha kazi kwa wakati natumia njia ya mpangilio ama kuorodhesha zile kazi ambazo ni za haraka na naeza nikamaliza kwa wakati so ndo naanza nazo. Halafu zile ambazo ni ngumu nazipea muda mwingi ndo niweze kuzimaliza kwa wakati. Kwa hivo muda kidogo natumia kwa kazi rahisi, muda mwingi natumia kwa zile kazi ngumu ambazo zinahitaji labda ule ushirikiano mwingi.

Nikiwa na marafiki zangu, mimi hasahasa hupenda kucheza mchezo wa pool. Tukipitisha wakati. Saa zingine pia tunaenda kutazama mchezo wa mpira ama kandanda. Na pia saa zingine labda kutembea. Tunatembelea maeneo tofauti tofauti. Lakini muda mwingi ni ule tunakaa tunapiga gumzo. Chemusha bongo hapa na pale. Kujua nani akili yake ni shupavu.

Harufu nayoipenda ni harufu ya mvua. Asasa nikiwa kule mashinani. Na mashinani ya sasa pale ukiwa kwenye boma karibu na zizi la ng'ombe. Mvua ikiwa imenyesha. Hili harufu huwa inanipendeza sana. Ni harufu ambayo. Yani huleta hisia tofauti. Na hunikumbusha na kunipeleka mbali sana. Hili ni hisia ambayo mimi sana huipenda.

Mi si vai miwani ila miwani ambayo na vaa ni miwani ya kujifurahisha labda ya jua. Wakati unaenda auti kutembea na marafiki ila siyo miwani labda ya matatizo ya macho. Ila ni miwani ambayo ya fasheni yani na vaa miwani ya fasheni ila siya labda ya tatizo ya macho ama nini. Miwani ya fashoni peke yake.

Naam natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Aswa hu ndo mfumo wa usalama ambao naona ni sahihi. Manake saa zingine unapata ukieke password ya mapateni. Inakanganya kwa wakati mwingine na uko sehemu labda. Sio sehemu sahihi ya kwanza kuweka ile pateni yako ama ile pin yako hapo kwa hivo. Umeaka kidole ama vidole ni rahisi rahisi sana fungua simu.

Umeme unapokatika mimi sana sana huchukua fursa hii kutembea, maanake nikitembea naweza kufanyisha mwili mazoezi. Na wakati sijihisi kutembea, huwa nalala ama unaingia kwenye mapishi. Lakini sana sana umemu unapokatika mimi huenda kutembea na hakikisha kwamba mwili wangu, misuli, imelainika. Na kama sijiskii mapishi au najike nila na lala kidogo na pumusisha mwili pia. Haido mambo napenda kufanya wakati ume mwemekatika.

Kiukweli masaa ninayo lala kwangu, muda mwingi hayafiki masaa sita. Ni uwa ni chini ya masaa sita. Masaa mbayo nalala sana sana masaa tano. Nikifanikiwa nikipata muda, huwa nalala masaa sita. Lakini sana sana huwa ni masaa tano yakienda sana manake. Huwa kwa mfano nikilala naeza lala kama saa kumi alfajiri. Na ifike hapo mwendo wa saa tatu au saa nne nisha amuka kwa hivo huwa silali masaa mingi.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo. Kitakuwa ni kipata kilishi changu. Laptop ya kwangu yaani kipata kilishi changu nakipenda sana. Na muda mwingi ndo huwa natumia kufanya uresache pale hapa na pale. Na kujaribu kujua kipi kinajiri, mambo gani ambayo ni mapya. Na pia sana sana pia nakitumia kwa kazi. Hivo, siwezi ishi bila.

Muda mwingi natumia wi-fi maanake huwa nipo nyumbani. Labda wi-fi ikienda ndio saa zingine nitatumia pale data ya simu lakini muda mwingi natumia wi-fi. Maanake wi-fi sana sana hiyo ni ya kutegemewa. Maanake natumia kwa vifaa vingi kwa wakati mmoja na pia haitakatika kwa haraka. Hivo tumia wi-fi.

Muda mwingi asubuhi mimi hula mkate, mkate kwa siyagi. Muda mwingi mimi hula mkate kwa siagi na nashukisha na chai. Hivo, hicho ndio chakula changu sana sana na kipendele asubuhi mkate kwa siyagi, nikishukisha na chai. Mara ingine nikipita labda maambri. Mwara moja moja.

Ya ya ya sana mimi napenda asali. Asali naipenda sana kwa sababu ya mambo kadhaa. Kitu cha kwanza asali mimi huitumia kwa mkate ninapopaka kwa mkate. Asali pia naitumia kuila ikiwa kavu. Maanake asali inasaidia kwa mambo ya kifua labda nikihisi kukohoa ama nikisikia kama nataka kushikwa na homa kwenye koo yangu asali pia naitumia wakati nasikia ulimi wangu labda unaoanja vibaya maanake asali inasaidia kwa kusafisha ulimi hivyo mimi hupenda asali sana.

Kujiandaa kwa mkutano mambo nafanya ni mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kuhakikisha najua mkutano wenyewe unafanyika wapi. Jambo la pili ni kujua kina nani wanauhudhuria mkutano huo. Jambo la tatu pia ni kujua nani msemaji mkuu katika mkutano huo. Nikisha jua msemaji mkuu jambo la nne ni kujua mkutano huo unahusu nini. Nikisha jua mambo hayo huwa nimejiandaa kamili. Alafu jambo la tano ni kujua nikienda katika mkutano huo nitatoka na nini. Au mkutano huo utanisaidia vipi. Kikazi, kimaisha yangu kunawiri. Hayo ndio mambo huwa nafanya kujiandaa kwa mkutano.

Kiukweli labda kupaka rangi, kuchora kulini shinda, vyote vilinishinda lakini sana sana kupaka rangi siwezi shindwa, maanake ni mejaribu mara kadha na ni meona ni kijaribu but, pia itategemia ni kupaka nini rangi, kwa sababu kwa mfano labda nataka kupaka rangi nyumba, lakini kama ni kupaka kwa sanaa, kidogo huwa kuna changamoto, ila napenda, naam napenda.

Na kukiwa na jua kali mimi huvalia kofia. Na sana sana najikinga kwa kutumia kofia. Muda mwingine natagemea jua likiwa kali sana nitatumia mwavuli. Lakini sana sana hua natumia kofia. Mimi huvaa kofia nikitoka wakati jua ni kali.

Kwa kweli, mimi hunywa maji mara zaidi ya kumi kwa siku. Maana kila lisaa moja, naeza nikanywa vikombe kama viwili vya maji. Hivyo, nukunywa maji sana kwa siku. Saa zingine hata siezi nikahesabu, manake, naeza nikanywa kikombe kimoja saa hizi, dakika ishirini, nikanywa maji. Maneke, maji ni muhimu. Hivyo, mimi hupendelea kunywa maji. Sana, sana.

Kupika. Naam, kupika, kweli napenda kupika ila si sana. Manake mimi napenda kupika ile ya kujaribisha. Labda ni chakula ambacho ni meona kinakaa kuwa kinapendeza. Na sijawahi jaribu kukipika hivo, ntajipata ni mejaribu kukipika kila chakula hili ya si mimi si mzoefo wa kupika. Lakini mimi napenda kupika ya kujaribisha vyakula. Kwa hivyo kama ni chakula ni mekiona mtandaoni na ni mekipenda, nita kuwa nataka kujua hiki chakula chapikwa vipi, alafu ningie nifanya mandalizi ni kipike, lakini mimi sana si pendi kupika.

Na familia jambo ambalo napenda kufanya sana sana ni kushirikia pamoja ninapo kuwa familia yangu pale napenda tukae pamoja tule pamoja. Tubadilishane mawazo na tuinwane tuinwane kivipi ki. Labda kibiashara labda kuna mtu labda kidini kidogo amelemewa anajihisi yuko chini labda kwenye mahusiano yake hahisi ako sawa. Na tunasaidia na tunainuana hivyo sana sana ni mambo napenda kufanya kwa hivyo tukila pamoja. Tushirikiana katika meza kama kuna sherehe, sherehe tunapigi pamoja. Unasaidia sana kuinuana kama familia.

Teknolojia ya sauti siitumia kwa sana kwa sasa ila sasa zingine wakati labda nimekabiliwa na changamoto ama nina mambo kathaa nafanya kwa hivyo siwezi labda nikaingia kwenye kipatakilishi changu ama simu ya mkono inabidi nitumia sauti teknolojia ya sauti evo si kwa sana vile lakini huwa naitumia muda mwingine.

Mchezo ambao napenda ni mchezo wa soka, mchezo wa soka haswa, mchezo wa ligi kuu ya, uingereza. Huu ni mchezo ambao naupenda sana, napenda kuutazama, na ningepata fursa pia, napenda kuucheza. Maanake kuna wakati pia, nishawahi cheza, lakini nilikuwa nacheza kama mlinda lango. Mlinda lango nilikuwa na furahia sana ile kazi. Ningepata fursa, ningecheza, napenda mchezo sana.

Mwaka mpya nitaushirikia na mchumba wangu na jinsi ambao nitaushirikia mwaka mpya tutatoka na tukatembe, tuende out, tukatembelee sehemu, tofauti, tuende tutafute vyakula pale, tuunye kwenye mkahawa, tukae chini, tuzungumze pia, Tukipanga mikakati ya mwaka vile tutawingia. Na jinsi ambavyo tutafanya kwenye ule mwaka. Ayo ndo makusudio na jinsi nitakavyo sherekea mwaka mpia.

Kitu ambacho ninafanya ama mambo ninayofanya ili kuongeza uzalishaji wa kwangu ni kwamba nahakikisha mi ni mvumbuzi, nafanya uvumbuzi na kufanya research sana katika kazi mambo ambayo. Niweze kujua mambo ambayo yatafanya nisije nika uongeza uzalishaji wangu naeza kuyaepuka. Mambo ambayo yatafanya uzalishaji wangu uweze kunawiri ama kuongezeka, mambo hayo nayafuatilia kwa kina na kuweza kuyatekeleza. Lakini sana sana uvumbuvi, uvumbuzi, I mean, ndio jambo ambalo nalifanya sana.

Masomo yangu mimi ni mwana mazingira. Mwana mazingira nimehitimu na shahada chuo kikuu ya kuifadhi mazingira. Kazi yangu kwa sasa sipo kwenye sekta ya mazingira. Ila nafanya na shuguli ya mambo na AI AI ndo nadilinayo kwa sasa. Na mambo ya mitandaoni hiyo ndio kazi nafanya kwa sasa. Lakini ki profesionali Mimi ni mwana mazingira ni mehitimi kusomea mazingira.

Aha, kitanda, kitanda, kitanda kizuri, si kitanda kigumu, maanake kitanda kigumu, jambo la kwanza ambalo litafanyika ni kwamba ukilalia kitanda kigumu unapoamka asubuhi, utapata kwamba unasikia labda shingo, na mgongo, pamoja na mbavu, una maumivu, na hilo si jambo mzuri kwa afya ya mtu, hivyo mi napendila kitanda kizuri. Ukilalia kitanda kizuri maisha yako pia na mazuri yanapendeza. Hata wewe mwenyewe unalala ukiwa umerithika ila ukilalia kitanda kigumu utaamka ukiwa haujisi uko shwari.

Kwa hakika mahala ambapo nataka kufikia katika kazi yangu ni sehemu ya msimamizi mkuu. Ama mwendesha shuguli pale kazini. Manake hiyo ndo sehemu ambayo naonelia kabisa itakuwa safi na mufti kwangu nikifikia. Manake pale mwendesha shuguli pale naakikisha kwamba shuguli zote za siku zinaenda sambamba na kufuatilia niakikishe siku inapokamilika, zimekamilika pia na ripoti zimeandaliwa.

Mi hupenda kununua vitu kwenye supermarket ama saa zingine itategemea kama ni vitu vya biyashara napenda kununua kwenye duka la jumuya. Sababu pale nitazipata kwa bei rahisi. Hila kama ni vitu vya kawaida vya nyumbani supermarket ama duka tu la kawaida hapa jirani.

Naam, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki wakati nilipo chuo kikuu. Ilikuwa ni tamasha limeandaliwa pale na shule na ilikuwa la kupendeza sana manake tuliona sanaa mbali mbali aina ya muziki na mitindo pia ilikuwa imejumuishwa kwa pamoja.

Mazingira ya kazi ambayo napendelea ni mazingira ya kufanya kazi kwa uhuru, mahala ambapo hakuna mtu yote anaesukumwa kufanya kazi, ila mtu anafanya kazi kwa msukumo wa kutaka kuuboresha kazi ya kwake, ama pia kuweza kwa mfano kutaka kuongezwa mshahara, labda una malengo ya kwako ambayo unataka kuyatimiza pale kazini. Hivyo lakini si mazingira ya kusukumwa.

Natumia muda mwingi sana mtandaoni kwa sababu kazi zangu mingi nafanya mtandaoni. Pili ni kwamba pia muda mwingi ambao natumia mtandaoni ni kufanya risechi. Ambapo nataka kujua mambo kadhaa ya kadhaa, kwa hivyo muda mwingi nitatumia hapa kwenye mtandao. Siku mzima labda ni kufanya risechi. Saa zingine pia nikizungumza na wafanyakazi wenzangu, muda mwingine marafiki lakini mwingi sana ni wa kazi.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo nakumbuka ni wakati nilimpoteza shangazi yangu. Shangazi ambaye alikuwa ananipenda sana maanake wakati nikienda shule. Angenishughulikia pale sana maanake lazima akinipigia simu. Aniulize nahitaji nini na nini. Kwa hivo wakati yalikuja akagonjeka nikampoteza ni jambo ambalo liliniuma sana. Ni kumbu kumbu ambayo huwa inanitishia sana maanake huwa siipendi kuikumbuka kabisa.

Wateja nawashughulikia kwanza kwa kuwasikiza, manake ni muhimu kusikiza mteja. Mteja unamsikiza, unajua anachohitaji, na katika kuhitaji unajua ni mambo gani ambayo anataka, yafanywe na inafanywa kwa namna gani. Uishashika hayo unajua sasa hapa nitaeza kumhudumia. Pili pia natakanga napenda sana mteja wangu atoke pale akiwa amefurahia.

Mnyama mnyama mnyama nayemfuga. Mnyama nayemfuga kwa sasa ni paka. Paka ndiye mnyama ambaye namfuga. Sina mnyama mwengine wa mporini ila namfuga paka wa nyumbani. Tabia na mwenendo wake ni vipi. Paka ni paka ambaye anapenda kuzunguka kwa mara mingi. Lakini muda wake mwingi hutumia akiwa amelala. Na ifikapo usiku anaanza kuzunguka zunguka anaranda randa kila mahali. Ni kama amechanganyikiwa na kutoa masauti. Ni mcheshi maanake ye hupenda kujifanya. Anaeza akawa anafanya kitu, ukimwangalia anajifanya hakuwa anafanya, alikuwa anafanya kingine. Naan nampenda kwa vile mara mingi hunisaidia wakati niko na msongo wa mawazo.